Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi? Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio. Nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku, lazima nijifunze kustahimili.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

Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii. Arthi iko tayari. Nimesha ilima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahuma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kama kukuwa na muda mfupi wa kumaliza kazi, kazi nyingi kwa wakati mmoja. Na wakati mwingine, mawasiliano kutokuwa wazi, pia kuna changamoto ya kuchoka kiakili hasaa kazi inapohitaji umakini mkubwa, pamoja na shinikizo la kufikia malengo yaliyowekwa. Wakati mwingine, pia huwa nakutana na mabadiliko ya ghafla au mahitaji mapya kazini. Hata hivyo, mimi hujaribu kupanga kazi yangu vizuri, kuweka vipaumbele, kuuliza maswali inapobidi na kupumzika kidogo ili niendelee kufanya kazi kwa ufanisi na utulivu bora.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni kukuwa muaminifu, kukuwa na mawasiliano mazuri, na uwezo wa kusikiliza wengine. Kiongozi mzuri huwa na maono na mwelekeo wazi, hutoa mfano mzuri kwa vitendo, na pia huwa anaheshimu maoni ya wengine. Pia huwa anakuwa na haki katika maamuzi, anawajibika kwa matendo yake, na pia anahamasisha wengine kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri hujifunza kila wakati, hukubali mabadiliko na pia hukubali makosa, pamoja na hayo huwa anajenga mshikamano na ushirikiano ndani ya timu. Ana uvumilivu na ustahimilivu katika changamoto, ana uwezo wa kutatua migogoro kwa njia yenye haki na huunda mazingira kuhamasisha ubunifu wa wafuasi wake. Huongeza morali ya timu kwa kupongeza mafanikio na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia, kiongozi mzuri hujenga uaminifu na kuthamini maadili mema. Huku akihakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kushirikishwa katika maamuzi muhimu.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

Kueka afya nzuri, mimi hufanya mazoezi ya kila wakati kama vile kutembea au kuruka kamba. Pia mimi hukula vyakula vyenye afya kama matunda, mboga na kuepukana na sukari nyingi na chumvi napia vyakula vienye mafuta mingi. Pia mimi uakikisha ninapata usingizi wa kutosha na kunywa maji ya kutosha kila sigu. Zaidi ya hayo, mimi hujaribu kupumzika na kuthibiti msongo wa mawazo kwa kufanya vitu vinavyo nifanya nijisikie mtulivu. Kama vile kusoma au kusikiliza mziki. Pamoja na hayo, mimi hujaribu kufanya vipimo vya afya mara kwa mara ili niakikishe kwa kila kitu kiko sawa. Pia mimi hupanga ratiba ya chakula na mazoezi ili nisiwe na msongo wa mawazo kuhusu afya yangu. Najaribu pia kuepuka tabia hatari kama kubaki bila kulala vizuri au kula vyakula vyenye mafuta mingi mara kwa mara. Mwisho, mimi napenda kushirikiana na familia au marafiki katika shuguli za kiafya. Kwani, iyo imenisaidia kunipa motisha na furaha katika kueka afya nzuri.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

Mimi napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa kwa hali mbali mbali, pia inafanya nijisikie vizuri na ninaweza kusonga kwa uhuru bila shida. Zaidi ya hayo, suruali inafaa kwa kazi, shule au hata kupumzika nyumbani, na napenda pia jinsi inaweza kuchanganywa na viatu vya michezo au viatu vya kawaida. Kusema ukweli, suruali hunifanya nijihisi rahisi na inanisaidia kwa kupanga mavazi bila wasiwasi wowote. Pia napenda jinsi suruali inavyonipa uhuru wa kujieleza, ninaweza kuchagua rangi na mitindo tofauti kulingana na hisia zangu za siku hiyo. Pia kwa matukio ya kijamii, suruali inaweza kuonekana rasmi au kawaida, hivyo basi inafanya iwe chaguo bora kila wakati.

Kinachonipa motisha kazini, ni kuona matokeo ya kazi yangu na jinsi inavyosaidia wengine. Pia, napenda kupata changamoto mpya ambazo zinanitia shinikizo kidogo, lakini pia zinanifundisha vitu vipya. Napata motisha kutoka kwa mashirika mazuri au wenzangu wanaothamini jitihada zangu. Kujua kwamba kazi yangu inachangia malengo makubwa kunanifanya nihisi furaha na kuridhika. Zaidi ya hayo, napata motisha pia kutoka kwa malengo niliyoweka mwenyewe, napenda kuona jinsi ninavyopiga hatua na kufanikisha yale nilioyakusudia. Pia, maoni chanya au shukrani kutoka kwa wateja au wenzangu hufanya, nijisikie kuthaminiwa na kuongeza ari ya kufanya kazi vizuri zaidi.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

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii kama kampeni za kupinga matumizi ya dawa za kulevya kupitia kikundi cha msaada. Pia huwa najitolea kutoa elimu au ushauri pale inapohitajika, hasa kwa vijana na wazee. Zaidi ya hayo, mimi hupenda kushirikiana na wanajamii katika shughuli za usafi na kusaidiana pale kunapokuwa na changamoto. Kufanya hivyo hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kuchangia maendeleo na ustawi wake.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

Tabia ya watu inayonichukiza ni pale ambapo wanakua wachoyo au hawadhamini jitihada za wengine. Pia tabia ingine ambayo inanichukiza ni kuongelelea mtu kwa njia ya masengenyo wakati ambapo hayuko karibu. Pia ninachukia pale ambapo watu wanajifanya bora au kuonyesha nguvu bila sababu halisi. Tabia kama kuchelewa mara kwa mara au pia kutotekeleza walio ya ahidi pia honichosha. Kwa ujumla, ninapendelea watu wawe wa kweli, wa heshima na wasio na ubinafsi.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo. Je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zengine. Nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Ndiyo, mimi huwa napiga kura. Huwa naona ni muhimu kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya nchi na kuchagua viongozi wanaoniwakilisha. Pia nahisi ni wajibu wa raia kuchangia demokrasia kwa njia hiyo. Zaidi ya hayo, kupiga kura inanipa sauti na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko katika jamii. Pia ni haki yangu ya kikatiba kama raia, hivyo ninaitumia kwa uwajibikaji. Huwe najitahidi pia kupata taarifa kabla ya kupiga kura, ili niweze kufanya uamuzi ulio sahihi na wa kuwajibika.

Ningependa kutembele ufaransa na nimekua nikitamani kuitembelea kwa sababu ya historia yake tajiri utamaduni wake wa kipekee na sanaa maarufu duniani. Nakumbuka mara ya kwanza nilivutiwa na ufaransa kupitia picha za mnara wa Eiffel na hadithi kuhusu jiji la Paris. Nikiwa huko, ningependa kuona mnara wa Eiffel na kuonja vyakula vyao maarufu nikifikiria kuhusu safari hiyo nahisi wa furaha msisimko na hamu kubwa ya kujifunza mambo mapya. Sana sana lugha ya kifaransa.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

Tunda ambalo hunipendeza ni embe, nalipenda kwa sababu ni tamu, lina juisi nyingi, lina ladha nzuri sana, na pia lina harufu ya kuvutia. Pia lina virutubisho muhimu kama vile vitamin A na vitamin C. Ambavyo vinasaidia kuimarisha afya ya mwili. Embe hunipa nguvu na hunifuraisha sana. Hasa linapoliwa likiwa baridi, au linapotomika kutengenezea juisi.

Ninatamani kusikiliza mziki leo, ni aina gani inafaa, labda mziki wa zamani, ule wa baba zetu, kuna nyimbo nzuri za taarab, zinaburudisha moyo, au nisikilize rhumba, inafuraisha na kunifanya nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu, nitachagua wimbo wa kupendeza, niusikilize ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadilisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni, mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha, unakuongezea. Leo ninahisi vizuri, nitacheza kidogu tu nyumbani. Hakuna mtu anaona, nitafurahia bila aibu.

Nahitaji kupomzika kidogo. Wiki hii imekua ngumu sana. Nitaka nje kwenye baraza. Nichukue hewa safi. Anga ni nzuri leo. Hakuna mawingu. Nitakunjua mikono na migu. Muili unauma kidogo. Labda nitanywa chai ya moto. Upunguza msongo wa mawazo. Nitazima simu yangu kwa mda. Siwezi sikia kelele za baru pepe. Wakati wa kupomzika ni muhimu kama wakati wa kufanya kazi. Naomba niwe kimia tu. Ni sikize sauti za asili. Ndege wanaimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.

Hali ya hewa leo ni joto kidogo kwa sababu ni mwezi wa januari. Lakini mimi sipendi hiyo joto. Ninajisikia kidogo kupungukiwa raha kwa sababu ya joto hiyo. Na ninaendelea kuepuka shughuli ngumu za nje. Nimevaa nguo nyepesi zinazofa joto ili nijihisi vizuri kidogo. Ingawa sipendi joto bado napenda kutumia muda kidogo nje kwa kufanya shughli za kupumzika. Katika hali hii ya hewa, nataka kuipuka joto kali na kupumzika ndani au nipumzike kwenye sehemu yenye kivuli. Sana sana chini ya mti.

Ndiyo nimawehi kuenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa kila mara nimeshuhudia kazi za kipekee za sanaa kutoka kwenye picha na michoro hadi kwenye kazi za kisasa na mitindo ya kisanii ninapenda kuona jinsi wasanii wanavyoweza kuelezea hisia na hadithi kupitia sanaa zao. Kila maonyesho hunipa motisha na mawazo mapya na mara nyingi huwa inanifanya nipende sana zaidi hata kama mimi si msanii. Pia huwa napenda kuzungumza na watu wengine pale na kubadilishana mawazo juu ya kazi za sanaa ambazo zinavutia. Sana sana kutaka kujua ni nini ambacho kiliwatuma kutengeneza sanaa fulani.

Ndiyo, huwa napenda kujaribu vyakula vipia mara kwa mara, na kila wakati napopata nafasi, huwa najaribu latha tofauti kutoka tamaduni mbalimbali, na penda kuona jinsi viungo na mbinu mbalimbali zinaviounda latha ya kipeke. Pia, kujaribu vyakula vipia, unifanya ni jifunze zaidi kuhusu tamaduni na milaza watu wengine. Hii pia unifanya niwe na hamu ya kupika na kuonda vyakula vyangu mwenyewe nyumbani hasa kama nimechoka na vyakula ambavyo nimezoea.

Sherehe yangu ya kupendeza zaidi ni mahafali yangu. Nilifraia sana siku hiyo kwa sababu ilikuwa ni hatua kubwa maishani mwangu. Nilisherekewa na familia, marafiki na hata walimu. Na hiyo sherehe ilinifanya nijivunie mafanikio yangu. Pia ilikuwa fursa ya kusherekea bidi na jitihada zangu zote za masomo. Kila mwaka minapokumbuka siku hiyo. Unifanya ni hizi furaha na motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni kukamilisha malengo yangu madogo na makubwa. Kwa mfano, kufanikisha masomo yangu, kumsaidia mtu anahitaji msaada, au kutumia muda mzuri na familia na marafiki hunifanya nijisikie furaha. Pia napenda kufurahia mambo madogo kama kusikiliza muziki mzuri, kula chakula ninachokipenda, au kuona tabasamu la mtu. Kwa kweli, ni mchanganyiko wa mafanikio. Uhusiano mzuri na mambo madogo ya furaha yanayonifanya nihisi kweli furaha.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

Natumia simu yangu takriban masaa matatu kila siku. Hasa kwa kusalimiana na familia, marafiki na kuangalia habari zozote ambazo zinezapatikana katika mtandao. Programu nenazotumia zaidi ni whatsapp, instagram na tiktok kwa mawasiliano, burudani na kujifunza mambo mapya. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya motorola. Na ilikuwa raisi ya kifaa kidogo. Ambayo nilitumia kwa kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi kwa wenzangu na hata wazazi. Simu imenisaidia maishani mwangu kwa kuniraisishia mwasiliano na wengine kupanga ratiba yangu na kupata habari. Nafikiri ni vizuri kuzima simu angalau maasa mawili kila siku hasa wakati wa kulala au wakati wa mapumziko. Ili nipate kupumzika bila skrini.

Natumia muda wangu wa bure kwa kuchanganya shughuli za kupumzika na za kujifunza. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au makala mitndaoni ili kuongeza ujuzi wangu. Pia napenda kufanya shughuli za ubunifu kama kuchora au kuandika mawazo yangu chini ambazo zinanifanya nijisikie vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande mwingine, napenda kutumia muda wangu wa bure kwa kutembea au kufanya mazoezi kidogo kidogo jambo linaloongeza afya yangu. Pia napanga muda wa kuwa na familia na marafiki ili kuendelea kujengo uhusiano mzuri na kufurahia wakati pamoja.

Ndiyo, napenda maua sana. Mau hunifanya ni jisikie mwenye furaha na mwenye utulivu kwa sababu ya na uzuri wa kiasili na harufu nzuri. Pia hupendeza mazingira na kufanya mahali kuonekane kuzuri zaidi. Napenda kuiona hasa bustani nini? Au kama binadamu ame yapanda karibu na nyumba yake ili yaweze kupendeza nyumba na mazingira ambayo kwa karibu na nyumba.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi? Hebu niangalie. Ndiyo, imewekwa vizuri. Nitazima simu yangu. Isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha. Mwili unaitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya. Nitakuwa na nguvu tena. Lala salama. Moyo wangu. Usiku mwema.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari ya hindi. Ni bahari nzuri sana yenye maji mengi na upepo wa kupendeza. Kuiona hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nidhamini uzuri wa mazigira ya asili. Pia napenda kutazama mawimbi ya kipiga pwani. Na mara nyingine, ninaridhika tu kwa kukaa kando ya maji. Ni kifurahia sauti ya mawimbi na upepo wa bahari. Hii inanisadia kumzika na kusahau mawazo ya kila siku.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu, univutia kwa sababu zinamusha mawazo, unipeleka kwenye ulimwengu tofauti, na pia unifanya nifikirie zaidi ya maisha kawaida, pia unifurahisha na kunisaidia kupomzika, ninapokuwa na muda wa bure.

Kati ya mapumziko kazini, huwa napenda kuchukua dakika chache kupumzika na mara nyingi huwa naenda kupata kinywaji kama maji. Huku nikuzungumza kidogo na wenzangu na pia nikitazama simu yangu kuangalia habari yoyote ambayo inaezakuwa imenipita. Pia mara nyingine napenda kutembea kidogo ili kuondoa uchovu wa mwili na akili kisha kurudi kazini nikijihisi tayari zaidi.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

Ndiyo, napenda mvua sana. Unifanya nijisikia mtulivu na mwenye amani. Hasa ninaposikia sauti ya matone ya mvua. Pia mvua unikumbusha kupumzika. Kufikiria pia kwa utulivu. Ndiyo, napenda mvua sana. Mara nyingine, napenda kuangalia mvua ikinyesha kutoka dirishani. Huku nikinywa kikombe cha kahawa. Kwani, inanifanya nijisikie mwenye raha na utulivu zaidi.

Filamu ni mnayoipenda zaidi ni ya Why Did I Get Married na mwenye kuitengeneza anenda na jina ya Tyler Perry naipenda kwa sababu inaelezea maisha halisi ya ndoa, changamoto za mausiano na pia ukweli unaowakumba watu wenye ndoa. Filamu hii iko katika aina ya drama lakini pia ina vichikesho vinavyofanya iwe rahisi kuelewa na kuifurahia. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilinifanya nifikirie sana kusu mausiano, muwasiliano na umuhimu wa uaminifu kati ya wanandoa. Kitu kilichonivutia zaidi ni jinsi wahusika walivioonyesha hisia zao kwa uwazi kama vile furaha, maumivu, hasira na matumaini. Filamu hii ilinifundisha kwamba ndoa inaitaji juhudi, mazungumzo na pia uvumilivu. Ningependa kuiangalia tena kwa sababu kila mara ninapoiona najifunza kitu kipya na naelewa zaidi maisha na mausiano ya watu.

Napenda umbwa zaidi kuliko paka, hii ni kwa sababu umbwa ni waminifu, wanapenda kushurikiana na binadamu, na ni walinzi wazuri sana sana usiku wakati ambapo watu huo wamelala. Pia ni raisi kucheza nao na wanasaidiana sana kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, paka pia ni wazuri kwa watu wanaupenda utulivu, mchezo na uraisi wa kualea.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni yenye lishebora, kuseidia kuimarisha mifupa na meno, na pia unipa nguvu. Napenda kuyanywa asubui au kabla ya kulala, hasa yakiwa kwenye pakiti yakiwa baridi. Pia, mara nyingine napenda kujaribu maziwa yenye latha tofauti kama vanila, ili niweze kufuraiya kidogo. Maziwa pia inasaidia mwili wangu kufionza virutubisho vyote vizuri.